Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu. Mshahara ulingia jana, lazima nigawe kwa busara. Panga nyumba kwanza, shilingi hizi umeme na maji, shilingi hizi chakula kwa wiki nne. Ninadhani shilingi hizi zitatosha. Ninahitaji kueka akiba kidogo kwa dharura za baadaye labda shilingi ya elfu mbili. Watoto wanahitaji vitu vya shule, vitabu na kalamu. Nimesahau deni la jirani, nilimkopa mwezi uliopita. Lazima ni mlipe leo. Pesa zinakwisha haraka sana. Ninahitaji kuwa makini zaidi na matumizi. Nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.